Rangi yangu yenye inapendeza ni rangi nyekundu ama rangi nyeusi manake rangi nyekundu kama sasa tada wuna omi rekordi nginye kinenda hii hati muka ni gire uke me taridi ya kinduwa nyita diwena wana igukoro igukoro wistu diundi milke.